Ninapenda kujifunza vitu vingi vipya vitu vya kimichezo, napenda kujifunza kuogelea vitu vya kujifunza napenda kujifunza matumizi ya ai au artificial intelligence katika kazi mbali mbali za kila siku pia napenda kujifunza namna ya kufanya biashara mbali mbali kujiingizia kipato.

Napenda sana majira ya vuli kuliko majira mengine. Nayapenda kwa sababu niliwahi kukutana na mtu ambaye namthamini sana katika majira hayo ya vuli. Shughuli ambazo napenda sana kufanya wakati wa vuli ni shughuli zangu za kibiashara mtaani. Nayapenda sana hali ya hewa ya vuli ni ya hali safi sana ambao inakuwa haina mvua sana na wala haina joto sana.

Mwezi wa mwaka ambao na upenda zaidi ni mwezi wa nne kwa sababu ni mwezi ambao ndio kuna siku yangu ya kuzaliwa na pia ndio mwezi ambao mpenzi wangu kazaliwa mwezi huo mwezi wa nne huwa sana una bahati sana kwangu na hufurahia sana kwa sababu huwa nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa na wapenzi wangu na hupenda sana mwezi wa nne.

Amna mimi sivai miwani macho yangu yanaona sawa sawa, ila napenda sana watu wanaovaa miwani maana inaongezea urembo na wanaonekana poa sana sipendi sana kuvaa miwani kwa sababu nahisi huwa hainionekani poa ila napenda kuwaona watu wengine wakiwa wamevaa miwani, napenda kuwaona watu wakiwa wamevaa miwani, ila mimi sivai miwani.

Mandhali nzuri ambao nimewahi kuona nilikuwa nipo jijini arusha nimepanda juu ghorofani huku nikiwa naangalia mazingira ya chini nilifurahi sana kuona taa za usiku za magali zinazowaka na majumba mbalimbali na ile mikusanyiko na matembezi ya watu ni mandhali ambayo ilinifurahisha na nilizani nadhani ni mandhali nzuri sana niliwahi kuio.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni mafunzo ya namna ya kuweka akiba. Mafunzo hayo yameweza kunifanya niweze kuweka akiba kwa ajili ya siku za mbeleni. Napenda sana kuweka akiba ni mafunzo ambayo yameniokoa katika shida nyingi za pesa kwa sababu nimetunza akiba ambayo inakuja kunisaidia kuendesha maisha yangu katika shida.